Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohitaji ushirikiano na kusaidiana. Napenda kazi ambapo kila mtu anashirikiana, mawazo yanadhaminiwa na kila mtu anahusika kufanikisha malengo ya pamoja. Kazi kama hii hunifundisha uvumilivu, kujitolea na hudhibitisha kuwa kila juhudi ndogo lina maana pia, napenda kazi zinazohimiza ubunifu na kujifunza mambo mapya. Kwa sababu zinanifanya nijiskie kuwa na dhamani na kuendelea kukuwa.